Je, unapenda mvua? Naeza sema ndio, napenda mvua kuliko jua. Mara nyingi huwa nafurahia ninapoona mvua inanyesha kwa sababu unakuwa hali ya hewa inakuwa ni nzuri na inakuwa isiokuwa na joto.

Je, unapenda kupiga picha. Hapana, mimi si mpenzi wa kupiga picha kabisaa. Mara nyingi huwa napiga picha siku moja moja tu. Na mara nyingi pia picha huwa napigwa tu na mume wangu. Na ndio mtu ambaye anapenda picha.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Hapana, mimi sipendi kucheza michezo hiyo. Lakini pia sina michezo ambayo napenda kucheza. Hasa hasa labda naweza kucheza karata na mara nyingi huwa nacheza tu. Siku moja moja. Pale ninapokuwa tu na wasaa nacheza.